Andika ripoti za kazi kwa njia rahisi na wazi. Kwanza na kusanya taarifa zote muhimu kisha ninaweka muktasari wa kazi niliofanyi. Ninaeleza matokeo na changamoto zilizotokea. Mwisho ninaweka itimisho na mapendeleo kwa urahisi kueleweka.